Rangi ninayoipenda ni rangi ya samawati. Samawati ni rangi ambayo inanipendeza kwa sababu huwa inanifanya katika niwe hali ya kutulia na inaniliwaza na kutoa ubinafsi ulio ndani yangu. Ndio maana napenda rangi ya samawati. Naam.